Naam, baadhi ya harufu ninazozipenda ni kama harufu ya maua, kama waridi na jasmini ambaye huleta utulivu kwa akili. Harufu ya kahawa au chai moto huwa inanifanya, nijisikie vizuri na kuongeza hamasa. Vile vile harufu ya mkate au keki mpya kutoka jikoni huamusha hamu yangu ya kula. Harufu ya maua inaponyesha na kugonga ardhi hili kuleta hisia ya ubaridi na amani. Pia, harufu ya manukato au sabuni nzuri huwa inanifanya nijiamini na kujisikia safi. Na kwa jumla, harufu nzuri huleta furaha, utulivu na hali njema katika maisha yangu.

Naamu, mimi hupenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda hulinda kichwa yangu dhidi ya jua kali ambalo linaweza kusababisha maumivu ya kichwa au hata kiharusi cha joto. Pia kofia hunilinda dhidi ya baridi kali na upepo hasa wakati wa asubuhi au usiku. Mimi kama mkulima na mfanya kazi wa nje kofia hunisaidia kuzuia vumbi na uchafu kuingia kwenye nyewele na kichwa. Vile vile, kofia ni njia ya kujikinga na mvua nyepesi. Bali na ulinzi, kofia pia ni sehemu ya mtindo wa mavazi na huongeza kujiamini kwa mtu. Kwa jumla, kuvaa kufia hunisaidia ama huchangia afya yangu, usalama na mwonekano mzuri.

Mimi ufuata matukio ama ukuwaji wa kima taifa kwa sababu imenisaidia kufanya kazi kwa kiwango ambayo ambacho kimeweza kukubalika katika jamii. Vile vile imeniongezea taluma, nidamu na ubora wa kazi. Hivyo, mambohayo yameleta eshima na uaminifu kutoka kwa washirika mbali mbali. Pia, imeweza kunifungulia furusa za ajira, biyashara na ushirikiano wa kimataifa. Kwa sababu, nimeweza kuonekana kuwa na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira tofauti ya kima tamaduni. Haida, nimeweza kunisaidia kupunguza migogoro kwa kuhimiza mawasiliano mazuri na heshima.